La hasha mimi sivai miwani kwani sina shida yeyote ya macho utapata kwamba wakati mwingi watu ambao wanavaa miwani ni watu ambao wana matatizo ya macho pengine wale ambao wanaathiriwa na mwangaza wale ambao hawawezi kusoma vizuri lakini mimi binafsi kamwe sivalii miwani.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu, nina malengo ya kuweza kuongeza shahada nyingine ama kuendeleza masomo yangu. Lengo langu ni kuwa siku moja nitakuwa mhadhiri wa chuo kikuu. Bali sitakuwa tu mwalimu wa kawaida. Kwa hivyo basi, nina lengo la kujiendeleza kimasomo ili siku moja niwe mhadhiri wa chuo kikuu.

Kwanza kabisa mimi ni mwanamke hivyo basi mimi sinyoi au sivai ndevu. Lakini mimi hupendelea mwanaume ambaye amevaa ndevu. Hili ni jambo ambalo hunifanya nivutiwe sana bali huwa sivutiwi na mtu ambaye amenyoa napenda yule ambaye amevaa ndevu.

La hasha, mimi sipendi kuvaa kofia, mimi kupenda tu kukaa na nywele, ama nywele yangu kwa sababu ni nywele ambayo ime rembeka, nywele ambayo imeweza kusukwa vizuri. Hivyo basi sipendelei kuvaa kofia, mbali napenda kukaa bila kofia.

Mimi hupendelea mwanga wa kati kwa sababu si mkali hapo wakati wa subuhi na wakati wa jioni. Utahisi kwamba wakati mwanga ni wa kati mtu huweza kupumzika lakini mwanga ukiwa mkali inakuwa vigumu sana kupumzika na pia kuendeleza shuguli.

Mimi hupenda kula katika mikahawa ambayo inapika chakula cha asili. Kwa mfano chakula kama samaki, yaani vyakula ambavyo siwezi kuvipika nyumbani. Hivyo basi wakati sipiki nyumbani utapata kwamba nimeenda ama nimetembelea hoteli ambayo inatengeneza vyakula vya asili.

Mfumo wa simu ambao mimi napendelea ni mfumo wa simu za mikononi, hasa simu za smartphone, sababu ya kuzipenda hizi simu, ama simu za mikononi ni kwa sababu utapata kuma nitaweza kuwasiliana, na yoyote ambaye ningependa kuwasiliana naye mahali nilipo, pia nikitaka kuangalia kitu katika mitandao, nikiwa na simu ya mikono itakuwa rahisi.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa mitandao au teknolojia hii ni kwa sababu ulimwengu umebadilika teknolojia imebadilisha mambo hivyo basi wakati nataka kujifunza jambo mimi kwenda moja kwa moja kwa mitandao ya jamii kwani mambo yamebadilika.

Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya wakati nataka kuanzisha mradi kwanza nikuwa na lengo lengo nilipi la huu mradi mpya baada ya kuwa na lengo jambo la pili ni kufanya utafiti and then naangalia hili huu mradi huweze kukamilika nahitaji nini na nini baada ya kufanya utafiti wangu, natafuta rasli mali ama pesa ambazo zinaweza kutumika.

Mimi hupiga picha mara nyingi na sababu ya kupiga picha mara nyingi ni kwa sababu mimi hupenda kuwa na kumbukumbu ya mambo mbali mbali ama kumbukumbu ya mahali tofauti tofauti. Hivyo basi wakati nimetembelea mahali tofauti utapata kwamba nimepiga picha. Wakati pengine kuna mandhari ambayo yanapendeza nitapiga picha. Hivyo basi mimi hupiga picha mara nyingi ili niweze kuwa na kumbukumbu.

Lahasha mimi sipendi kucheza michezo ya video sababu ya mimi kutocheza hii michezo ya video ni kwa sababu nahisi kwamba sina ujuzi unaofaa wakati mtu anacheza hii michezo na pia utapata kwamba sipendi pia sipendi hii michezo.

Naam, mimi hupenda kutembea kwa miguu na sababu ya kupenda kutembea kwa miguu ni kwa sababu hii ni mojayapo ya kufanya mazoezi. Utapata kwamba watu wengi kupendelea kuabiri gari. Na wakati umeabiri gari unapata kwamba hutapata nafasi ya kufanya mazoezi hivyo basi unapata kwamba unaweza kupata magonjwa. Hivyo basi mimi huhisi kwamba wakati nimetembea kwa miguu, nimefanya mazoezi na hivyo huweza kuji. Kujikuzuia magonjwa mengi.

Somo ambalo nililipenda sana shuleni ni somo la Kiswahili. Na sababu yangu ya kulipenda hili somo, nilihisi kwamba ni somo ambalo ni pana zaidi. Somo la Kiswahili lina sehemu ya fasihi, sehemu ya lugha, sehemu ya uandishi, sehemu ya ushairi na kadhalika. Hivyo basi, kutokana na upana wake, ukaufanya nilipende hili.

Ninapenda kunywa kahawa kuliko chai na kahawa yangu huwa naiandaa jioni baada ya kutoka kazini kama njia ya kupumzisha akili. Wakati ninaandaa hii kahawa huwa naongeza kitunguu saumu na pia tangawizi. Na wakati nina kunywa hii kahawa huwa na hisi kwamba akili zangu zimeriwazwa na pia nimepumzika.

Naam nimewahi fanya kazi ya kujitolea pale ambapo ni kiwa chuo kikuu tuliweza kutembelea shule ya watoto ambao hawana wazazi. Na wakati katika shule ile tuliweza kuwazawadi tuka weza kuwa pikiatl tukaweza kudeki nyumba ambazo walikuwa wanalala tukaweza kuwafulia nguo hivyo basi hili ni jambo ambalo mpaka wa leo mimi hukumbuka.

Njia ambayo mimi hutumia kupumzika sanasana ni njia ya kusikiliza muziki wakati mimi ninasikiliza muziki huwa nahisi kwamba akili zangu zimeweza kupumzika utapata kwamba mimi huweza kutenga muda wangu kwa siku pengine dakika thelathini hadi dakika arubaini na tano kusikiliza tu muziki ili niweze kupumzika.

Mimi hupendelea sana sketi na sababu ya kupendelea sketi wakati nimevalia sketo mimi huwa nahisi kwamba nimejiamini hasa wakati niko kazini nikiwa nimevalia sketi mimi huwa nahisi kwamba nimejiamini kama mwalimu ikilinganisha nikiwa nimevalia suruali.